Ninawasiliana na wafanyakazi wenzangu kwa uwazi, heshima na kusikiliza kwa makini. Sababu, naamini kuwa mawasiliano mazuri, ndiyo moyo wa kazi, ya pamoja. Kile napowasiliana najiuliza je, ujumbe wangu umeeleweka? Je, ninazungmza kwa nia ya kusaidia au kuamuru. Je, natoa nafasi kwa wengine kueleza mawazo yao. Maswali haya hunisaidia kuboresha namna navyozungomza na kushirikiana nao. Mawasilianowa kila siku hutumia njia tofauti kulingana na hali hujiuliza, je, ujumbe huu unahitaji mazungumzo ana kwa ana au barua pepe inatosha, je, ni jambo la haraka au linaweza kusubiri. Masuala ya haraka au nyeti, napendelea kuzungumza moja kwa moja. Subabu uso kwa uso, huondoa taafsiri potofu na hujenga uhusiano wa karibu zaidi. Napo zungumza na wafanykazi wenzangu, hujitahidi kusikiliza zaidi, kuliko kuzungumza hujiuliza je? Nasikiliza kweli au nasubiri zamu yangu ya kujibu. Je, mawazo yake yanaweza kuboresha kazi yetu. Kujuliza hunisaidia kuilewa mitazamo tofauti na kutambua changamoto ambazo huenda sikuziona peke yangu pia ninaamini katika mawasiliano na heshima. Hata pale tunapotofautiana hujiuliza je, ni lazima tushindane na tunaweza kujenga hoja kwa hoja. Je maneno yangu yanajenga au yanabomoa badala ya kulaumu huchagua kuuliza maswali kupendekeza suluhisho. Hii husaidia kudumisha mazingira mazuri ya kazi na kuimarisha uaminifu, kwa upande wa teknolojia hutumia zana kama barua pepe, ujumbe mfupi na mikutano ya mtandaoni hujiuliza je teknolojia itanisaidia kuwasiliana vizuri au inanifanya nipoteze mguso wa kibinadamu. Ndiyo maana hujitahidi kuweka uwiano kutumia teknolojia kwa binafsi bila kusahau umuhimu wa mazungumzo ya moja kwa moja na kutoa marejesho hujitahidi kwakweli lakini kwenye huruma hujiuliza. Je, mrejesho huu utamsaidia mwenzangu kukua? Je, ningepokea vipi kama ungeelekezwa kwangu kufanya hivyo mawasiliano yanakuwa chanzo cha maendeleo sio migogoro, kwa ujumla mawasiliano yangu na wafanyakazi wenzangu hutegemea ushirikiano, uelewa na nija njema. Hujiuliza mwisho wa siku je nimechangia mazingira ya kazi yenye mahusiano mazuri leo? Je, nimesimiliza vya kutosha nimesema kwa uwazi na heshima, maswali haya, hunisaidia kuendelea kujifunza na kuboresha mahusiano kazini. Kweli, mwasiliano si maneno tu, daraja linilotuunganisha. Je si kweli kwamba timu inayowasiliana vizuri hufanya kazi kwa ufanisi zaidi? Je, mawasiliano bora hayaanzi kwa nia ya kuelewana kuliko kushinda hoja? Ndio sababu, kuweka mawasiliano bora kwa kipaumbele katika kila siku ya kazi.